Ujuzi ambawa ningependa kujifunza ni lugha za kigeni, kama kifaransa au kispania. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu utanisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbalimbali, kupata taarifa na kufungua fursa za kazi na elimu. Nilijaribu kidogo hapo awali kwa kujifunza maneno machache mtandaoni. Ningependa kujifunza kwa kurudia, kutumia programu za lugha na kuzungumza na watu wanao ongea lugha hizo. Wakati mzuri wa kuanza ni sasa asubuhi au muda wa mapumziko Nikijitolea kujifunza kwa umakini.